Nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara nyingi sana katika maisha yangu. Kwanza, nilianza kwenda maonyesho ya sanaa nikiwa mdogo sana. Na nilipenda sana kuangalia wasanii wakicheza na kuimba. Nilijifunza mengi kuhusu sanaa na utamaduni wetu kwa njia ya maonyesho haya. Maonyesho ya sanaa ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu. Yanatupa nafasi ya kuona na kujifunza kuhusu sanaa na historia zetu. Pia, yanatupa nafasi ya kufurahia na kujisikia vizuri. Nimependa kwenda maonyesho ya sanaa kwa sababu yananiwezesha kujifunza na kufurahia sanaa. Nilipenda kuangalia wasanii wakicheza na kuimba na nilifunza mengi kuhusu mbinu zao za sanaa. Siku hizi bado napenda kwenda maonyesho ya sanaa lakini sasa ninapenda zaidi kushiriki katika maonyesho haya. Ninapenda kucheza na kuimba mbele ya watu na kujisikia vizuri kwa kufanya kitu ninachopenda. Kwa jumla, maonyesho ya sanaa ni sehemu muhimu ya maisha yangu yananifanya nisikie furaha na kujifunza mengi kuhusu sanaa na utamaduni wetu.

Mimi nasoma habari mtandaoni kwenye tovuti kadha za habari za kimataifa na kimataifa Napenda kusoma mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na WhatsApp ambapo napata habari za hivi punde kutoka duniani kote Pia ninatumia tovuti za habari za Kenya kama Daily Nations na The Standard kupata habari za ndani kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kuwa na ufahamu wa mambo yanayoendelea duniani na kufanya maamuzi sahii Ninashauri kila mtu kujitahidi kusoma habari kutoka vyanzo vya kuaminika ili kuepuka habari za uongo.

Kwangu mimi, jibu langu nikwamba napenda kuwa mahali penye amani na furaha. Mahali ambapo watu wanape wanapendana na kujali kila mmoja. Ambapo kuna upendo na mshirikiano. Napenda kwa Napenda kuwa sehemu ambayo inanipa nafasi ya kuji kujifunza na kukua. Ambapo ninaweza kufikia ndoto zangu na kufanya mambo ambayo yanania yananiingiza moyo. Nafikiria kuwa mahali pazuri ni pale ambapo kuwa kuna uhuru wa kujieleza na kuwa mwenyewe bila hofu ya kukosolewa au kudha kudharauliwa ni mahali ambapo watu wanadha wanadhamini utofauti na utofauti na wanajali hali za kila mtu Napenda kuwa katika mazingira ambayo ya niwezesha kusaidia wengine na kufanya mabadliko chanya Kwa ujumla, napenda kuwa maali penye upendo amani na fursa za kukua. Ni mahali ambapo naweza kuwa mimi halisi na kufikia malengo yangu. Nadhani kila mtu anapaswa kutafuta mahali kama hapo katika maisha yake. Ambapo anaweza kuwa na furaa na amani ya moyo. Na amini kuwa maali kama hapo panaweza kubadilisha maisha yetu na kutufanya kuwa watu bora zaidi.

Lugha ninayopenda kujifunza ni kiswaili kwa sababu ni lugha tajiri yenye historia ndefu na utamaduni mzuri. Kiswahili ni lugha ya taifa katika nchi nyingi za Afrika mashariki, ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda na sehemu za Kongo. Napenda kujifunza kiswahili niweze kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kuelewa zaidi historia na mila zao. Pia kiswahili ni lugha inayo nisaidia katika biashara na mawasiliano ya kimataifa. Kujifunza kiswahili kunanifanya nihisi kama inafungua mlango wa dunia mpya ya maarifa na urafiki inataka kuwa na uwezo wa kusoma vitabu vya kiswaili kusikiliza nyimbo za kiswahili na hata kuandika mashairi kwa lugha hii nzuri. Kwa ujumla kiswahili ni lugha inayovutia na inayo nifanya nijiweke katika ulimwengu wa lugha na tamaduni mbalimbali nahitaji kujifunza kiswahili kwa bidii ili niweze kuzungumza kwa ufasaha na kujua mengi kuhusu Afrika mashariki.

Mimi nadhani kuwa kusimamia na kusimamiwa ni sehemu muhimu ya maisha yetu ya kazi na maisha binafsi. Kusimamia ni fursa ya kuongoza na kusaidia wengine huku. Kusimamiwa ni fusa ya kujifunza na kukua. Mimi napenda kuwa katika mazingira ambapo kuna ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya viongozi na wasimamizi. Kusimamia kunaniwezesha kusaidia wengine kufikia malengo yao. Huku kusimamiwa, kunanipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine, mimi nadhani kuwa uhusiano mzuri kati ya kusimamia na kusimamiwa ni muhimu kwa mafanikio ya mtu binafsi na ya shirika. Kwa hiyo, mimi napenda kusimamia na kusimamiwa kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza kukua na kusaidia wengine.

Ninawafahamu sana majirani zangu wao ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku Napenda kuwasaidia na kushirikiana nao katika mambo mbalimbali kama vile kushiriki chakula au kushugulikia matatizo ya kijami majirani zangu ni kama familia yangu ya pili na nina dhadhamini urafiki na mshikamano Tunaokua nao najitahidi kuwa na tabia njema kwao na kuwaheshimu kila wakati Kwa upande wangu Najifunza mengi kutoka kwao kama vile mila na desturi zao, ninawapenda majirani zangu kwa sababu wananifanya nihisi kuwa sehemu ya jumuia kubwa na yenye upendo niko tayari kuwasaidia katika lolote wataka wataka watalohitaji msaada ninatarajia kuendelea kuwa na uhusiano mzuri nao kwa muda mrefu.

Kazi ya nyumbani na hiyo ichukia ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, ninajitahidi kueka nyumba yangu safi na nadhifu ili iwe maali pazuri kuhishi na familia yangu. Hii najumuisha kusafisha vyumba vyote kupanga vitu kwa mpangulio na kuakikisha kila kitu kipo maali pake. Pili, najishugulisha na kupika chakula cha kila siku kwa ajili ya familia yangu. Napenda kuchagua vyakula vyenye afya na kuvipika kwa ustadi ili kila mtu apate lishe bora kupika sio tu kuhusu kutoa chakula, bali pia ni njia ya kuonyesha upendo na uangalifu kwa familia kazi ya nyumbani inajumuisha pia kutunza bustani au eneo la nje la nyumba Ninapenda kupanda maua na mimea ili kufanya mazingira ya nyumba iwe ya kuvutia na ya kupumzika Hii pia inansaidia katika kuboresha hali ya hewa na uzuri kwa jumla wa nyumba Napofanya kazi hizi za nyumba na jisikia fahari na kuridhika kwa sababu na jua na changia kwa ustawi wa familia yangu kazi ya nyumbani sio tu kuhusu kufanya usafi au kupika Bali pia ni kuhusu kujenga mazingira ya upendo amani na furaha kwa kila mtu ndani ya nyumba Kwa ujumla, kazi ya nyumba ninayoichukia inanifanya niwe na hisia ya uwajibikaji na kujitolea kwa familia yangu. Ninajitahidi kufanya kila kitu kwa ukamilifu na kwa moyo.

Kwangu mimi, baada ya siku ndefu na yenye shughuli nyingi, napenda kupumzika kwa njia ya kufanya mambo ninayo yapenda. Kwanza najitenga na mazingira ya kazi na kutafuta nafasi ya utulivu kama vile kukaa kwenye bustani au kwenye chumba cha kupumzika. Pili, napenda kusikiliza muziki wa kupendeza au kusoma kitabu kizuri ili kuweka akili yangu safi. Tatu, huwa nafanya mazoezi mepesi ya mwili kama vile yoga au kutembea ili kupunguza msongo wa mawazo. Nne, napenda kupata chakula kizuri na kunywa kinywaji cha kupendeza ili kujaza nguvu zangu Mwisho, huwa nafanya tafakari au kusali ili kupata amani na moyo Kwa hivyo, kupumzika baada ya siku ndevu ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Tunapaswa kujali afya zetu na kujipa muda wa kupumzika na kujifurahisha.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa ni uzoefu mzuri sana kwangu. Nilifunza mengi kuhusu kujitolea na namna ya kusaidia jamii kazi ya kujitolea ili nifanya niwe na moyo waku wa huruma zaidi kwa wengine. Nlifanya kazi hio kwa muda wa miezi sita katika shiriko, shirika la kusaidia watoto yatima. Ilikuwa ni kazi ngumu lakini yenye dawabu kubwa. Napenda kufanya kazi ya kujitolea kwa sababu inanipa nafasi ya kusaidia watu wanaohitaji msaada. Inawaimiza watu wengine pia kufanya kazi ya kujitolea ili kuimarisha jamii zetu.

Mimi huoga mara moja kwa siku, haswa jioni kabla ya kulala. Kuoga ni sehemu muhimu ya afya, wa kibinafsi na inansaidia kueka mwili safi na mwenye, mwenye afya. Pia kuoga mara kwa mara, kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mtu ajisikie mwenye, nguvu na safi. Kwa upande wangu, naamini kwamba usafi ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Sio tu kuhusu kuoga bali pia kuhusu kujali ngozi yako na afya yako kwa ujumla Kwa hiyo nahakikisha kwamba naoga kwa maji ya joto na kutumia sabuni nzuri ili kuondoa uchafu na bakteria na amini pia kwamba kila mtu ana utaratibu wake wa usafi na hakuna jina moja naalofa kwa kila mtu wengine huoga mara mbili kwa siku haswa asubui na jioni ili kujisikia safi zaidi Lakini kwa mimi mara moja kwa siku inatosha.

Kwa mjibu wa uzoefu wangu, sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi na zinahitaji, zinahitajika katika kila hatua ya uongozi. Kwanza, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uadalifu na uaminifu. Hii inamanisha kuwa hii inamaanisha kuwa na maadili ya juu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia haki na usawa. Pili, kiongozi anahitaji kuwa na uwezo wa kuwasiliana vizuri. Mawasiliano mazuri husaidia kuelewa mahitaji ya wafuasi na kutoa maelekezo ya wazi Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kusikiliza na kutadhmini maoni ya wengine. Tatu, ujasiri na uamuzi ni sifa nyingine muhimu kiongozi anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi magumu wakati wa shida na kuongoza timu kupitia changamoto. Nne, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kuhamasisha na kuibua ari kwa wafuasi wake. Hii inasaidia kuongeza motisha na kujitolea kwa kazi. Tano, tamu ya mwisho, kiongozi anahitaji kuwa na uwezo wa kujifunza na kuboresha kila siku. Uongozi ni safari ya kujifunza na kukua. Hivyo kuwa tayari kubadilika na kubadili maoni mapya ni muhimu. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni mtu mwenye uadilifu, uwezo wa kuwasiliana, ujasiri, uwezo wa kuhamasisha, na nia ya kujifunza.

Mimi napenda sana kula skuma wiki na ugali. Skumawiki ni mboga ya majani ambayo inavirutobisho vingi na ni vizuri kwa afya yetu. Ninapopika skumawiki huwa naichanganya na nyanya na kitunguu ili iwe na ladha sindzuri. Ugali ni chakula chetu cha msingi na kinafaa sana na skuma. Ninapenda kula hivi kila siku kwa sababu ni tamu na inanipa nguvu. Inanipa nguvu, mboga nyingine ni nayo ipenda ni bamia ambayo pia ni nzuri sana kwa afya Nataka kusema kwamba chakula bora ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku Kwa hiyo, mimi napenda kula mboga nyingi ili niwe na afya njema.

Kwanza kabisa ningesema kuwa kila mwanzo ni changamoto lakini pia nifursa ya kujifunza na kukua kwa hivyo mtu anayeanza kazi anaitaji kuwa na moyo wa kujitolea na nidhamu ni muhimu kujifunza kwa bidii na kufanya kazi kwa umaskini na uaminifu Pili ushauri wangu ni kwamba mtu huyo anapaswa kujenga mahusiano mazuri na wenzake kazini ushirikiano na mawasiliano ni muhimu sana katika kufikia mafanikio kazini Hivyo, nasikilize wengine na awe tayari kusaidia na kupokea ushauri Tatu, mtu anayeanza kazi anaitaji kuwa na malengo awe na mipango ya muda mfupi na mrefu ili aweze kufuatilia maendeleo yake na kufanya marekebisho inapoitajika kujiamini na kutokata tamaa ni sifa muhimu kwa mtu yoyote anayeanza safari yake ya kazi Mwisho, ningependa kusema kuwa kila mtu anayeanza kazi na ana uwezo wakufikia mafanikio makubwa kama atendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wake. Kwa hiyo, ushauri wangu ni kuwa na subira, bidii na imani katika uwezo wako.

Mimi binafsi napenda sana kucheza na kutazama michezo kwa sababu inanifanya niwe na furaha na kunipa nafasi ya kupumzika baada ya siku siku umwe ya kazi michezo yananifanya niwe na ubunifu na pia inanipa changamoto mpya kila siku Napenda michezo ya aina zote, iwe ni mchezo ya video, mchezo ya bodi au hata mchezo ya nje kama vile kandanda au riadha kutazama michezo pia ni jambo zuri sana kwangu. Ninaweza kujifunza mambo mengi kutoka kwa wachezaji. Pia kupata msukumo wa kufanya vizuri zaidi mwenyewe. Pia kutazama michezo kunanifanya niwe sehemu ya jumuiya kubwa ya watu wanaopenda michezo na tunaweza kubadilishana mawazo na uzoefu wetu. Kwa ujumla, kucheza na kutazama michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu Inanifanya niwe na furaha afya nzuri na pia inanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya.

Mimi huangalia barua pepe zangu mara nyingi kwa siku. Kwa kawaida, naweza kuangalia inbox yangu ya barua pepe maratano hadi nane kwa siku. Hasaa wakati ninapofanya kazi au ninapohitaji kujibu maswali muhimu. Hii inanisaidia kubaki na habari mpya na kujibu maswali ya watu kwa haraka. Kwa upande mwingine, wakati mwingine ninaweza kupunguza idadi ya mara nazoziangalia barua pepe ili kuzingatia kazi nyingine muhimu. Kwa ujumla, ni vizuri kuwa na utaratibu wa kuangalia barua pepe ili usikose habari muhimu. Kwa hivyo, mimi huwa na nidhamu ya kuziangalia mara kwa mara ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi.

Kuwa wasilisho ni sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Wasilisho ni njia ya kuwasiliana na watu wengine, kueleza mawazo yetu na kufanya maamuzi muhimu. Kwa upande wangu, ninajihisi wasilisho ni kama ufunguo wa mafanikio katika mawasiliano na ushirikiano. Napofikiria kuhusu wasilisho nakumbuka jinsi inavyoweza kubadilisha hali ya mambo kupitia wasilisho nzuri. Tunaweza kueleza hisia zetu, kutatua matatizo na kujenga mahusiano mazuri na wingine. Pia, wasilisho utuwezesha kuelewa mtazamo tofauti na kufanya maamuzi sahihi. Kwa hivyo, najihisi wasilisho ni muimu kwa kila mtu tunapaswa kujifunza jinsi ya kuwasiliana vizuri ili tuweze kufanya mambo kwa ufanisi na kufikia malengo yetu. Wasilisho ni sanaa inayohitaji mazoezi na ubunifu, lakini inafaa juhudi tunazoweka katika kuboresha ujuzi wetu wa mawasiliano. Napenda kuwashawishi watu wengine kujali wasilisho katika maisha yao ya kila siku. Kwa kufanya hivyo tunaweza kuboresha mahusiano yetu na kufikia mafanikio makubwa zaidi. Wasilisho ni ufunguo wa mafanikio katika nyanja nyingi za maisha Ikiwa ni pamoja na kazi, elimu na mahusiano ya kibinafsi.

Kuwa mrefu, nimekua nikifikiria jinsi tunavyopokea maoni kutoka kwa watu wengine katika maisha yetu ni muhimu kujua kwamba maoni ya wengine yanaweza kutusaidia kukua na kuboresha maisha yetu. Lakini pia tunapaswa kuwa makini na jinsi tunavyoyachukulia maoni hayo tunapaswa kujifunza kutofautisha kati ya maoni yenye lengo la kutusaidia na yale yanayolengwa kutudhuru. Kwa hivyo, mimi napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuyachunguza kwa makini kisha kujaribu kuona ni nini kinachoweza kunisaidia kuboresha. Napenda kujifunza kutoka kwa wengine na kubadilika kulingana na maoni yenye manufaa.

Mimi nimejifunza kwamba mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale yanaolengwa kuboresha ujuzi wa kitaalumu na kujenga tabia ya kujifunza kila siku. Nimewana kwamba mafunzo yanaohusu usimamizi wa mda, mawasiliano bora na ubunifu yamenifanya kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia mafunzo yanaohusu teknolojia mpya yamenisaidia kuboresha utendaji wangu kazini. Na kunifanya kuwa na ushindani zaidi Kwa ujumla, mafunzo yoyote yanao kuza ujuzi na kujiamini yamenisaidia sana katika kazi yangu na shauri kila mtu apate mafunzo ya kujenga uwezo wake ili kufikia malengo yake kazini.

Nimi napenda kwa muka, mapema siku ya jumamosi na kuenda kwenye bustani ya jirani kutembea na kufurahia hewa safi. Baada ya hapo, napenda kupika chakula kizuri, chamchana na kukaa na kifamilia yangu kuzungumza na kucheka. Wikendi yangu pia ni siku ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Maranyingi, nasoma vitabu au kutazama video za mafunzo kuhusu mambo ambayo ya navutia. Pia napenda kufanya mazoezi ya viungo ili kuboresha afya yangu. Siku ya jumapili, napenda kuenda kanjani na familia yangu kushiriki ibada na kupata baraka. Baada ya ibada, tunakula chakula cha pamoja na kuzungumza kuhusu mambo ya maisha. Weekend yangu ni muhimu sana kwangu kwa sababu inanipa fursa ya kupumzika na kujisikia uhuru.

Wiki yangu ya kazi imejaa shughuli nyingi na majukumu mbalimbali. Asubui ya jumatatu, nilianza kwa kufanya mipango ya kazi za wiki nzima. Kuha kikisha kila kitu kiko sawa na katika mipangilio mzuri. Katika wiki hii, nimefanya kazi kwa bidii sana ili kufikia malengo yangu. Nilikutana na changamoto kathaa ila siku kata tamaa, niliweza kuzi shinda kwa kutumia ujuzi na maarifa yangu. Pia nilipata nafasi ya kufanya kazi na timu yangu kushirikiana kwa karibu ili kufanikisha miradi yetu. Tulijadiriana, tulijadiri kuhusu mawazo, mapya na kuboresha njia za kufanya kazi. Juma tatu hadi ijumaa, nilijitahidi kufanya kazi kwa umaskini na ufanisi. Niliha kikisha na kamilisha kazi zangu kwa wakati na kwa kiwango kinachoitajika. Wiki hii imenifundisha mengi kuhusu umeme wa kazi na kujituma. Najipanga kuendelea kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidii zaidi katika wiki zijazo.

Nafsi, sherehe ninayoipendezwa zaidi ni ile ya kuzaliwa kwa taifa letu, Kenya. Ni siku ya furaha na shangwe kwa WaKenya wote. Tunaadhimisha uhuru wetu na historia yetu. Sherehe hii, huambatana na muziki, ngoma na chakula kizuri. Pia, ni wakati wa kukutana na marafiki na familia. Siku hii, inanifanya nihisi fahari kuwa Kenya. Napenda sana kuona watu wakifurahia na kuonyesha utamaduni wetu. Sherehe ya kupendezwa ni ile inayo hunganisha watu na kuimarisha umoja wetu. Kwa hiyo, sherehe yangu ya kupendezwa ni madaraka day siku ya uhuru wa Kenya.

Ni hekima nyingi nimejifunza maishani. Nimejifunza kuwa maisha ni safari ndefu yenye changamoto na mafanikio. Tunapaswa kujifunza kutoka, kutokana na makosa yetu na kuendelea mbele. Hekima moja kubwa ni kuwa na subira na uvumilivu katika kila hali. Pia nimejifunza umuhimu wa kuwa na malengo na kufanya kazi kwa bidii ili kuyafikia. Maisha ni kama mto, unaobadilika kila wakati, hivyo tunapaswa kuwa tayari kubadilika na ku kubaliana na mabadiliko Nimejifunza pia kuwa na shukrana kwa kila wakitu, hata katika wakati mgumu Hekima nyingine ni kuwa na uhusiano mzuri na watu wengine, kwa sababu tunaweza kujifunza mengi kutoka kwao Kwa ujumla, maisha ni frusa ya kujifunza na kukua kila siku tunapaswa kutumia kila siku kujenga kesho bora Hekima zangu zote zimejengwa kwa uzoefu na mafunzo ya maisha na amini kuwa kila mtu anaweza kujifunza na kubadilika kuwa bora zaidi.

Mimi ni mtu wa kuchelewa kidogo lakini si mtu wa kuhai. Mara nyingi uwa nafanya mambo kwa muda wangu mwenyewe na sikimbili kufanya mambo kwa haraka. Napenda kuchukua muda wangu kufikiri na kupanga kabla ya kufanya maamuzi. Hii na nifanya niwe na uangalifu zaidi katika maisha yangu ya kila ziku. Ingawa wakati mwingine watu waona kuwa kuchelewa nimbaya. Mimi naona ninjia ya kuakikisha kila kitu kinafanyika kwa usahii. Kwa hiyo, mimi ni mtu wakuchelewa kwa makusudi, sio kwa ajali.

Ninachofanya ni kujaribu kutafakari na kutadhmini hali iliyonikuta. Kwanza, najipa nafasi ya kupumzika na kupunguza mawazo yangu. Kisha natafuta sababu ya kustarehe huku na kujifunza kutokana na uzoefu huo. Ninajitahidi kubadlisha mtazamo wangu na kuona fursa ya kujifunza na kukua. Pia ninaomba ushauri kwa wale wanao nizunguka na kujaribu kutekeleza mikakati mipya ya kukubaliana na hali kama hiyo tena. Kwa ujumla, ninajaribu kuona kustarehe kama fursa ya kukua na kujifunza, badala ya kukata tamaa. Ninatumai kuwa. Kwa kufanya hivyo, nitaweza kukubaliana na changamoto zinazo fuata kwa ujasiri na hekima zaidi.

Napenda kuamka na jua kuliko kulala mapema. Asubuhi inanipendeza sana kwangu kwa sababu jua linatoa mwanga na joto ambalo hunitia nguvu kwa siku nzima. Napenda kuona jua likichomoza angani na kunifanya nihisi kuwa na uhai mpya. Kulala mapema ni vizuri kwa afya lakini mimi napenda kufurahia muda wa asubuhi na jua. Jua linanipa hisia ya furaha na kunifanya niwe na hamu ya kufanya mambo mengi siku nzima. Kwa hiyo, kila siku ninapenda kuamka na jua ili nipate kujisikia vizuri na kuweza kufanya shughuli zangu, kwa ufanisi. Asubuhi na jua ni kama zawadi kwangu, na ninapenda kupokea kila siku kwa furaha na shukurani.

Nimewai kusafiri mahali pazuri sana, nilitembelea mbuga ya wanyama ya Masai mara na Serengeti ambapo niliona wanyama wakubwa kama Simba Tembo na Nyati wakiishi kwa uhuru Pia nilitembelea pwani ya Diani ambapo maji ya bahari ni safi na ufukwe ni mzuri sana Nilifurahia sana kupanda, boti na kuogelea kwenye maji ya bahari safari yangu ilinifanya niwe na furaha na kujifunza mengi kuhusu utamaduni na maisha ya watu kitofauti natarajia kusafiri tena mahali pengine pazuri hivi karibuni Labda milima ya aberdare au ziwa naivasha safari ni njia nzuri ya kujifunza na kupanua upeo wako.

Mimi nakula ugali na mboga mara nyingi mchana kwa sababu ni chakula kizuri na kinachonipa nguvu kwa siku mzima. Ugali ni chakula cha asili, cha kenya na kinani kinapatikana kwa uraisi katika masoko yetu. Pia, mchana ni wakati mzuri wa kupumzika na kula chakula cha moto baada ya kazi ya subui. Napenda kupika ugali kwa ustadi na kuongeza mboga za majani kama skuma wiki au kunde. Chakula hiki kinanifanya, nijiskie vizuri na kuwa na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za jioni. Kwa hiyo, mimi nakula ugali na mboga mara nyingi mchana kwa sababu ni chakula changu pendwa na kita kinachonipa afya njema.

Simu yangu ya mkono imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kwa njia ya simu, tunaweza kuwasiliana na watu mbali kupata habari za hivi punde, kufanya kazi na hata kujifunza mambo mapia kupitia interneti. Bila simu, ingekuwa vigumu sana kufikia uduma nyingi za kidigitali ambazo zimekuwa muhimu kwa maisha yetu ya kisasa. Aidha simu ya mkono imerahisisha mawasiliano ya haraka iwe ni kupiga simu au kutuma ujumbe. Pia programu mbalimbali zilipo kwenye simu zinaboresha jinsi tunavyofanya mambo kama vile kupanga ratiba, kufanya malipo na hata kufuatilia afya zetu. Kwa hiyo, kwa maoni yangu simu ya mkono ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila nacho kwa sababu imeunganisha maisha yetu na dunia ya kisasa ya kidigitali.